Chumba changu cha kurara ni kikuwa kiasi. Nyumba ambayo nge weza kuweka vitanda viwili kitanda kimoja huwa ni kubwa kuliko kingine. Na chenye ni kuwa hapo ndiyo huwa mimi na nalala. Hicho kitanda kingine huwa nawekelea nguo sangu na nmekitandika vizuri ili nguo sangu siwe zinaka hapo sikiwa safi wakati wakubandirisha siwe siko safi. Alavu kutasara sa nyumba chumba changu lime limepakwa rangi ya lai nye nye nyeusno kime tengenezwa na kimepakwa rangi nsuri sana rangi ya majano na hiyo rangi huwa inanipendesa macho yangu sana, sababu wakati nimelala niki nikitasama hiyo rangi huwa naridhika sana sababu napenda hiyo rangi sana. Kitanda kimeangaria mpande ya juu wakati nimerara hua naangaria katika ndirisha naona jinsi i ile maua na miti inapendesa sana. Kwa hivo furaha yangu ni wakati nimeamuka huwa na chunguria kwa ndirisha naangaria naona vitu vilio karibu nami ni kamsitu kandogo miti na maua ya kupendeza ambayo ikona rangi tofauti tofauti. Harafu pia naridhika sana wakati nimerara wakati nikona mgeni huwa namtandikia hicho kitanda kingine anarara karibu nami tukiongea sababu kuna wakati inafaa muwe mnaongea mambo yenu mkiwa karibu karibu sana na tena kitu chingine uwa kinani kinapendeza sana katika chumba changu cha kurara. Nikuwa chumba changu nimekitengenesea mesa nsuri ambayo nimeiweka vitu kama vinyago vya kupendesa. Iri wakati naangaria huwa na furaha sana mwoyoni mwangu. Alafu kimejengewa hapo kando chumba cha kuogea. Kwa hivo, mimi nikitoka kwa kitanda naingia kwa chumba cha kuogea na fungulia machu maji. Alafu hapo na hoga, nikitoka chumbani mimi huwa msafi, nimefanya kila kitu, nimepiga marashi na nimetumia sabuni sik ambaso sikona. Harufu ya kupendesa kwa hivo nikitoka chumbani. Niende ni akuna mambo ya kurundia rundia. Kwa hivo chumba changu cha kurara ndicho hicho na ni nakipenda sana. Sababu ni mimi nilikitayarisha nilitayaisha ramani yake ili mjenzi hakuwa na mambo mingi ya kutafuta namna atakije.

Kinywaji ninacho kipenda zaidi ni chai. Chai huwa inaridhisha mwili wangu sana wakati nimeikunywa. Na ninaipenda sana sababu nikimkunywa chai. Tena mwili wangu unasisumuka sana na nina kuwa na furaha isiyo na kifani. Kwa hivyo mimi napenda chai sana kila wakati mimi nakunywa chai kwanzia asubuhi nikikunywa maji yangu ya kwanza kikombe kimoja. Baada ya dakika thelathini, mimi huwa natumia chai. Na chai ni kitu nimefunswa tangu utotoni na nyanyangu. Kwa hivo, chai imekua kitu ya maana kwangu sababu mimi sipendi vinywaji vingine. Nikikunywa chai tu, mimi huwa naridhika na huwa nakuwa na furaha isiyo na mfano. Mimi nahisi visuri sana baada ya kunywa chai nawesa lala kidogo kwa mapumbumsiko ama nitembee kwa muda mrefu nikijisi visuri.

Mimi huwa natumia masaa machache sana mtandaoni. Sababu mimi kwa mtandaon sijazoea sana na tena niko na kazi zingine mimi huwa nafanya. Kwa hivyo mimi sishughuliki sana na mamba ya mtandaoni wakati nikona shughuli zingine lakini wakati nimepumzika huwa natumia mtandao. Sana sana kuwasiliana na watu ambao wako mbali kidogo kuwajulia hali. Na tena kuna wakati mwingine mimi huwa napenda kuangalia vitu vinavyouzwa katika mtandao. Ili ni pate kujua ni kitu ni gani na gani kinaweza nunuliwa kupitia mtandao. Mara nyingi nimeona vitu kadhaa mtandaoni. Kwa hivo ndiyo maana mimi natenga masaa machache kupingana na vile vitu nataka kuviangali ama kuvitazama ili kuwa katika mtandao. Mtandao sio kitu mbaya. Mtandao huwa inafundisha mtu vitu mbalimbali na tena vinafundisha mtu vile anaweza fanya kazi zingine katika mtandao na awe anapata pesa. Kwa hivyo, mtandao huwa naendelea kujifunza polepole na huwa naendelea kuongeza masaa siku baada ya ingine. Ili niweze kujifunza zaidi na niweze kujua mambo mingi katika mtandao. Nimefunzwa na watu wengi vile naweza kujisaidia kulingana na vile nitatumia mtandao vizuri. Lakini siweki kazi zingine kando ili nitumie mtandao. Natumia mtandao wakati wangu wa kupumzika na wakati niko sana sana katika safari huwa najiweka busy ili kuweza kutembea bila kuchoka. Kwa hivyo mtandao naupenda sana na huwa natumia masa machache kuangalia.

Zawadi nzuri ni mewaikupokea ni sawadi ambayo nilipewa kanisani. Wakati nilishindana na wengine mpaka nikashinda na maongeo alafu na kutunga njimbo. Hapo nlituzwa zawadi nzuri sana ya kikombe cha dhahabu alafu ikaongezwa pesa juu, shilingi elfu ishirini hiyo ikaniinua sana nikaanza biashara yangu ya kufuga kuku. Hiyo zawadi ndio nakumbuka zaidi kwa sababu kuna mahali ilinitoa mpaka ikanipleka juu. Kwa hivyo hapo ndio nilianzia ufugaji wangu wa kuku na hadi ya leo. Mimi hua naendelea, na kuna vitu mingi nilipata kutokana na hiyo sawadi nilipewa wakati huo.

Mimi kwangu huwa natazama video nyingi mtandaoni kwa Tiktok Tiktok huwa inakuwa na mambo mingi na story nyingi sana ambazo huwa zinapendeza na zingine zinanifurahisha sana halafu tena mimi huwa naangalia kwa Viusasa yenye inaleta video mbalimbali zenye zinafurahisha na kufundisha na zingine nyingi ambazo zinapendeza sana kwa hivyo mimi huwa natamani za TikTok na tena za Viusasa. Na zote nazipenda sababu wako na video ya mafundisho sana na saa ingine unakuwa hapo kujiburudisha ili masaa iende vizuri.